Na pumzika kwa kuzima taa zote na pia kuzima mziki na kukataza watu wengine kunisumbua na pia naweka kindege katika simu yangu hili mtu mwingine asipige wala nisipoke ujumbe ambao utasababisha nishindwe kupumuzika. Hivyo napendelea simu tulivu na hisio na kelele kabisa hapo ndipo naweza nikapumuzika kwa muda mrefu sana. Sipendelei kufanya mazoezi ya yoga au tafakuli yoyote wakati wakupumzika. Napenda tu nikaye ndani, nilale, simu yenye utulivu, hivyo ndivyo mimi napumzika.

Timu yangu ya mpira nayoipenda sana ni yanga. Nimeanza kuishabikia timu hii tangu nilipokuwa darasa la nne. Timu yangu imecheza michezo mengi sana. Na michezo ambayo naikumbuka mpaka leo ni mechi yetu ya watani wajadi ambayo tuliwafunga timu ya simba mabao matano kwa moja. Ni mchezo ambao mpaka leo bado naukumbuka kichwani mwangu. Wachezaji wa timu ya Yanga ni wachezaji wazuri sana. Lakini naweza nikamuelezea mchezaji mmoja. Anayeitwa pakome zua zua huyu ni mchezaji ambaye ni striker mkali sana ambaye ni mkabaji mkali sana ambaye ametokea kuiletea heshima kubwa sana timu ya Yanga. Timu yangu inaposhinda nasikia furaha isiyo kifani. Nasikia amani sana timu yangu inaposhinda. Na maranyingi timu yangu ikishinda huwa najipongeza kwa kupata kinywaji baridi chanye ladha muruwa.

Sipendelei sana kutembea mstuni kwa sababu huku kwetu misitu ina viumbe wa kutisha sana kama chatu, nyoka na mamba katika mabawa ya mstuni. Ku sio vitu ambavyo napendelea sana kufanya ukilinganisha kwamba hawa ni wadudu hatari sana na wanaweza kukusababishia taabu pale ambapo wanakung'ata au kukudhuru. Japo misitu ni sehemu nzuri ambapo mtu unaweza ukapata hewa nzuri ukapumzika ukafurahi. Lakini kiubinafsi sipendelei sana. Kutembea tembea maeneo ya misitu kwa sababu za kiusalama. Maeneo mengi ambayo yana misitu mikubwa yanapata mvua nyingi sana hivo. Uwepo wa uoto mkubwa sana unasababisha wadudu wakubwa wakubwa. Na wadogo watambao nawatembea. Na wale wa majini waweze kujificha kwa wingi na kuzaliana sana. Hivo, kutembelea maeneo hayo ni hatari sana. Labda yawe yameidhinishwa na mamlaka husika zinazohusika na usalama wa raia. Kama mamlaka ya wanyama pori ambayo unaweza ukatenga pori fulani kuwa linafaa kwa kutembelea.

Napenda kutembea kwenye eneo la wazi, hasa maeneo ya mjini, pembezoni mwa barabara. Sehemu ambapo naweza nikaona vitu vingi, naweza nikaona mji, naweza nikaona na watu, nikaona magari, nikaona majengo, nikaona vitu vingi. Hayo ndiyo maeneo ambayo, binafsi napenda kutembelea kwa mfano, nikiwa katika mji wa hiringa, napenda kuenda kutembea katika eneo la bustani ya mji ambapo unakutana na watu wengi utaona vitu vingi vizuri utaona biashara utaona midori ya kuchizi ya watoto utaona watu wanaopiga picha utaona watu wanaomiliki ofisi za tarakilishi na kukutana na ndugu jamaa na marafiki napenda kutembea maeneo ya wazi pia kama nina tamani kuenda kupata sehemu chakula basi naenda maeneo kama ya mega hawa.

Natumia kompyuta kwa ajili ya kufanya biashara, kuweka matangazo, kubandika matangazo katika ukurasa wangu, wa kitabu sura, na kusoma ujumbe za wateja, kusoma nakala mbalimbali, kutana na watu pia kufanya mawasiliano ya moja kwa moja na wateja wangu na watu wengine ambao natamani kufanya nao biashara. Muda mwingine nikiwa nahitaji kupumzika basi nitatumia kompyuta kuangalia filamu na maigizo mbali mbali ambayo napendelea kuyatazama katika muda wangu wa bure.

Napendelea sana kusikiliza radio, hasa hasa, nyakati za usiku, pale ambapo nataka kupumzika. Ninasikiliza radio za injili na zile zenye mziki laini ambao utanipa wa saa mzuri sana wa kuweza kupumzika bila shaka yoyote. Napendelea sana kusikiliza radio zile ambazo maudhui yake sio makali au madhui yake sio ya kisiasa sana. Ili niweze kupata utulivu katika kichwa changu na katika akili yangu kiujumla.

Wakati najiandaa kwa ajili ya kuanza kazi na sali na naandaa vifaa vyangu vya kazi vyote mbavyo nitavihitaji kwa siku husika. Na viweka kila kifaa katika mahala panapohitajika ndipo naendelea kufanya kazi zangu. Napendelea sana kabla sijaanza kufanya kazi nijue kabisa mlolongo wa majukumu yote ambayo niliyonayo kwa siku husika. Hili ni kuepusha kujichanganya na kuchanganyikiwa na majukumu ambayo hayajapa. Hivyo napenda sana kupangilia majukumu. Na kila jukumu nitahitaji nini. Na nitalifanya kwa muda gani. Naandaa mfumo huo mapema kabla sijaanza kazi ili nikianza kazi mambo yangu yaende yamenyooka.

Napendelea kutembelea mji wa Paris katika nchi ya ufaransa kutokana na hiyo kuwa ni sehemu ya ndoto yango ambayo ninayo kwa siku nyingi sana. Napendelea kutembelea mji huu kutokana na historia yake pia na uzuri wake na ni mji ambao unasikika sana ni mji wenye amani ni mji ambao raia wake ni watu wazuri. Pia ni mji ambao huwa na hivo napendelea sana kwenda katika jiji la Paris. Nikauone mnara mrefu sana wa wapendanao. Mnara ambao nikiuona tu kwenye picha nafurahia. Nikiuona kwa macho yangu basi itakuwa ni jambo jema sana Paris ni mji ambao upo katika akili yangu kila siku kila siku nikiamuka naiwaza Paris. Najua ni mji ambao ni mbali sana kufika. Na inaitaji maandalizi makubwa sana. Kujianda ili mtu uweze kufika paris. Lakini ni jambo ambalo nitalitimiza. Kwa sababu huwa napendelea kuweka mawazo makubwa ili niweze kuyatimiza kwa ukubwa wake. Hivo mji huo ni miongoni mwa orodha ya vitu ambavyo kama siyo Mwakani Basi ni mwaka elfu mbili na ishirini na saba. Kwa wakati huo nitakua tayari na hati yangu ya kusafiria. Na nitakua na kiasi kizuri cha fedha ambacho kitaniwezesha mimi kusafiri kwenda katika mji huo wa Paris Ambao ni maarufu sana kwa mambo ya mitindo na ustaarabu uliotukuka katika ramani ya dunia. Napendelea sana chakula ambacho chakula ambacho kinaliwa katika mji wa Paris Chakula cha kitalii, cha kifahari na kile ambacho watu wengi wanakipenda sana na mji wa Paris unafikika na watu wengi sana duniani hivyo kwenda katika mji wa Paris itafanya kupata network nzuri ya watu mahala popote pale duniani.

Kwa kiasi kikubwa na wafahamu majirani zangu, wale ambao tumepakana sana. Ila wengine, siwafahamu kwa undani sana. La sivyo na wafahamu nyuso zao, kufahamu kwa undani, kuhusu majina, kuhusu kazi wanazofanya, kuhusu shughuli zao, kuhusu dini zao, hayo sifahamu. Ila, kwa wale wachache ambao wako jirani, kwa wale wachache ambao na shirikiana nao na vizuri, lakini siyo wote. Kuwa fahamu majirani wote hasa kwa maeneo ya mjini ni kazi kubwa sana. Pia, inapendelea bahazi ya watu ambao wanatabia za kuchunguza maisha ya watu. Ni rahisi kwao kufahamu kila kitu ila kwa sisi ambao tuko bize na mambo yetu kufahamu kumfahamu kila jirani kwa undani ala sivyo awe rafiki hapo unaweza kufahamu mengi kumuhusu ila kikawaida kuwafahamu majirani wote ni ngumu sana kwa mfano mwaka jana nili safiri kwa kipindi kama cha miezi mitatu. Hapo katikati niliporudi nilikuta majirani wamebadilika watu wengine wamehamia wengine wamehama. Hivyo nikapata kazi mpya ya kuanza tena kuwauliza majina na kuwafahamu wale majirani wapya ambao wamehamia. Fikiria jambo hilo ni jambo ambalo linahitaji kazi ya ziada na moyo wakipekee tena kuwafahamu majirani wapya ambao wameongezeka baada ya wewe kusafiri au kuondoka. Hivyo, wale wanao hamia kila baada ya muda fulani nao tena inabidi uwafahamu. Hivyo, kufahamu majirani wote ningumu japo inawezekana.

Napendelea sana upepo. Kwa sababu AC ni ikifaa ambacho kinatumia umeme hivyo. Kufurahia upepo wa AC ni kufurahia gharama za maisha. Hivyo napendelea upepo wa hasili unaopuliza ukiwa nje. Na mara nyingi napenda kufungua madirisha hili upepo huo uweze kuingia hadi ndani na niweze kuufurahia. Kubalizi upepo wa asili ni ambacho pepu wa esi ambao unakuja na garsma zake na zaati upepo huu siwa asili hivo unaweza kuwa asili sehemu za mwili wa binadamu kama kukua na kukusababishia matatizo fulani wa fulani lakini na upepo wa asili hauwezi uka leta maazara yoyote wa hatika mwiki wa biadamu pia upepo wa asili huja na laha za fulani tokana mahuwa na mtipo huo unapita.

Ndiyo napenda sana kuimba. Napenda kuimba nyimbo za dini na nyimbo za kawaida. Napenda kuimba nikiwa naoga, nikiwa natembea, nikiwa mahala popote pale ambapo naweza nikawa huru. Basi nitaimba. Napenda sana kuimba ni jambo ambalo nifurahisha sana nikiimba. Kama nilikuwa na mawazo yanapotea. Kama nilikuwa na siku mbaya basi siku yangu itaanza kubadilika na kuwa siku nzuri.

Wakati wa mapumziko kazini natumia kuongea na ndugu zangu na familia yangu. Mtu wa kwanza kumpigia ni mama yangu nampigia mama yangu na kumsalimia na kumjulia hali. Ambapo naye atanieleza mambo kadha wa kadha. Mtu wa pili nitampigia mke wangu naye atanieleza mambo kadha wa kadha. Mtu wa tatu ninayempigia ni kijana wangu naye atanieleza mambo kadha. Mtu wa nne nitampigia ni marafiki zangu. Pia natumia muda wangu wa mapumziko kwa ajili ya kupata chakula cha mchana ambapo chakula hicho nitahakikisha kinazingatia viwango vyote vya kiafya kisiwe chakula taka. Naposema chakula taka namaanisha chakula vilivyo na mafuta mengi na ambavyor havina mchango wowote katika afya ya binadamu.

Kinywaji cha baridi nacho pendelea sana ni pepsi napendelea sana pepsi ya baridi kwa sababu ni kinywaji ambacho kina ladha nzuri. Pia ni kinywaji pendwa. Pia mchanganyiko wake unafanya ni furahie sana kila napaipata. Wakati ambao nikikaa bila kutumia pepsi basi ni zile siku ambazo zinakua nizabaridi sana kiasi kwamba kunywa kinywaji cha baridi inakuwa hai haipendezi. Lakini kwa siku ambazo kuna joto kubwa na siku ambazo nimefanya kazi nzito. Basi napendelea sana kujipoza na pepsi ya baridi kabisa.